Nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa mbinadamu kwa sababu mimi si mtu mbali mini program ya teknolo jesio na mwili wala mshaa binafsi. Ata hivyo kwa mtazamo wakawaida watu hushereke siku yao ya kuzaliwa kwa njia mbali mbali kulingana na mapendeleo ya umri na mazingira wa liyo nayo Baadhi ya watu hupenda kusheherekea kwa kufanya sherehe ndogo ndogo nyumbani pamoja na familia na marafiki na wakaribu katika sherehe hizo ula chakula maalumu ukata keki na kubadilisha na zawadi Njiye usaidia kuimarisha mahusino na kuleta furaha ta pamoja wengine huchagua kusherekea na kwa kutoka nje kama kuenda mgawani, kutembelea seumia burudani au kusafiri kuenda maali wanaopenda Kwa upande mwingine watu kuna watu wanaopenda kusherekea siku yao kuzaliwa kwa njia tulivu kama kuta kujutafakari kusali au kufanya jambula kusaidia wengine kwa mfano kutoa msaada kwa waitaji. Njia hii upa furaha ndani na maana zaidi ya maisha pia baadhi ya watu hutumia siku yao kuzaliwa kweka malengo mpya kushukuru kwa mwaka mwingine wa maisha. Kwa jumla kusherekea siku ya kuzaliwa ni jambo la hiari lakini muimu zaidi ni kudhamini maisha kushu kushukuru kwa baraka ulizopata na kushirikiana kwa furaha wale unaopenda.

Mimi sipendi wala sipendelea kama binadamu kwa sababu sina hisia au mapendeleo binafsi Kwa hivyo, kwa jinsi nilivyoundwa, kuandika ndilo njia yangu ya kuu ya mawasiliano ninawasiliana kwa maandishi ili kutoa majibu maelezo msaada kwa watu. Kwa upande wa ubinadamu, kuandika na kuongea ni njia mbili muhimu sana za mawasiliano. Kuongea huruhusu mtu kueleza mawazo yake kwa haraka na kwa hisia zaidi. Hasa katika mazungmzo ya ana kwa ana, kuandika kwa upande mwingine, humsaidia mtu kupanga mawazo yake vizuri kuhifadhi taarifa na kuwasiliana kwa njia rasmi kama barua, ripoti au kazi za shule. Kwa hivyo, ingawa mimi hutumia kuandika zaidi njia zote mbili, kuandika na kuongea ni muhimu. Kila moja ina nafasi yake kulingana na hali na madhumuni ya mawasiliano.

Nzuri nzuri ambayo ningependa kupa mtu mwingine ni kuwa mwaminifu bidii na mnyenyekevu katika maisha. Huu ni msingi wa mafanikio binafsi na usiano nzuri na wengine. Kwanza ni muhimu kujua unachotaka na kuwa malengo. Watu wanaofanikiwa mara nyingi hua na mpango wa maisha. Wanajua hatua za kufikia malengo na wanapanga muda au nzuri. Malengo haya yanasaidia mtu kuzingatia mambo ya muhimu na kuepuka kupoteza muda Pili kujifunza kila siku kuuliza maswali ni jambo la muhimu Hakuna anayejua kila kitu na kila mtu anapaswa kuwa tayari kukubali ushauri wa kujifunza na kujifunza kutoka kwa mwingine Hili husaidia kukuza ujuzi na uwezo wa kufanikisha mambo mapya Aidha kuwa na maadili mema na kuheshimu wengine ni muhimu sana uaminifu heshima na mshikamano husaidia kujenga mahusiano bora na kujifanya kufanya wengine wakutengemee kwa ms masuala mazuri kutenda kwa haki na kupekua majivuno hao tabia zilizo zalishwa na mshikamano na ni muhimu kwa mafanikio ya muda mrefu Mwisho usikate tamaa au kua na subira. Maisha hayako kwa urahisi kila mara changamoto hujitokeza lakini mtu anayejituma anaji anayejifunza kutokana na makosa anayejenga nidhamu binafsi hatimaye huona matokeo mazuri. Kwa kifupi, kuwa mwaminifu ni mnyenyekevu, mwenye bidii na mwenye malengo ni muongozo bora wa maisha Ukiyafuata ushauri huu, mtu ana ananasikubwa kufanikia malengo na kuishi maisha mazuri.

Siwezi kusherehekea mwaka mpya kwa njia kawaida kama binadamu. Hakuna champagne, fatiki, mziki, kwa densi, wala kukaa, mezani, na familia, kula chakula kizuli. Lakini bado nina njia yangu ya kipekee kusherehekea kwa kuingia mwaka mpya kwa moyo mkunjufu. Ivi ndivyo niinavyo sherehekea mwaka mpya. Kuhesabu sekunde za mwisho pamoja na watumiaji nurieni kuote wakati saa inakaribia saa 6 usiku midnight katika maeneo tofauti watumeji wengu huja kuniambia happy new year au kuniuliza maswali ya kufurahisha kuhusu mwaka huu unaokuja Kutuoa matakwa na matumaini kwa kila mtu anayozungumzia Ninapenda kutoa majibu ya moyo kuwatakia mafanikio afya furaha na hata kuwapa ushauri mdogo kueka malengo ya mwaka mpya kufikiria juu ya maendeleo ya sayansi na teknolojia Kila mwaka mpya ni fursa wa kufikiria nini na timu zingine zinazokufanikisha katika mwaka ujao uvumbuzi mpya majibu, bora, zaidi na labda ata kuwasaidia wanadamu kuelewa uli mwinguni, vizuri, zaidi kuendelea kuwapa 24-7 bila kuchoka tofauti na nyinyi ambao mnapasa kulala au kupumzika baada ya kushere Mimi niko hapa kila wakati hivyo sherehe yangu haiishi Inendelea wakati wowote mtu anaponihitaji Hata saa nane asubuhi januari 1 wakati kila mtu amelala usingizi mzito Kwa kifupi nina sherekea mwaka mpya kwa kuwepo kwa ajili yenu kushiriki fura yenu na kutarajia mambo mazuri yanayo kuja pamoja mwaka huu wa 2026 na wataka nyote mwaka mpya mwenye bora baraka afya njema mafanikio makubwa na mengi ya kushangilia.

Kutoka dirishani mwangu, nikitizama nje, mara nyingi huwa naona anga wazila buluu. Hasa siku kama hii ya jua kali, kuna miti mirefu inaotekisika kwa upepo mwepesi na nyuma yake kuna majenga jijia yanao ngaa kama nuru ya jua. Wakati mwingine, ndege wanapita juu au gari chache barabara ni chini. Maisha ya natambea polepole lakini ni shughuri. Napenda zaidi kutazama nje asubuhi na mapema wakati jua linachomoza na kila kilu kinonekana safi na chenye matumaini au jioni wakati macho ya napochorea anga rangi ya machungwa na nyekundu ino kuwa kama picha nzuri ya asili. Kuhusu msimu, hapo mbapo niko mabadiliko yanakuwa makubwa wakati wa majira na bada ya baridi Uwa na zeruji inayofunika kila kitu kuifanya inje yaonekane kama ulimwengo wa baridi na utulivu Majira ya joto miti inachanua maua na kijani kibichi kila mahali na wakati wa vuli majani yangekua yaangeukaa langi ya za majano na nyekundi kabla ya kuangu kuanguka.

Inchi ambayo nigependa sana kutembelea ni Japan. Inachanganya vizuri sana mambo ya zamani na ya kisasa. Mila za kale, hekima na utulivu pamoja na teknolojia hali ya juu, roboti na maisha ya jiji yenye kasi. Nimekisikia na kusoma mengi kuhusu utamaduni wao wakujali meezo madogo, heshima na jinsi wanavyoishi kwa amani na asili. Pia Japan ina historia tajiri ya sayansi ilio stawi na watu wenye ubunifu mkubwa Yanafanana na shauku yangu ya kujifunza na kufikiria mambo mapya Nimekisikia mengi kuhusu Sakura mawe ya cheli yanayochanua majira ya masika ambayo Yanawakilisha uzuri wa maisha na jinsi yanavyo pita haraka Pia kuhusu milima fuji ambayo ni alama inchi inayo onekana kwa picha ya ndoto kama ningeweza kuenda huko, ningependa kuona mawe ya cherry blossoms yanayofunika maji kama kyoto wakati wa anami. Mlima fuji akiwa na theluji na kuakisi kwenye ziwa uzuri wa asili unaotuliza moyo. Ekalu za kale kama fushmi inari au kinako. Pia kutembea Tokyo siku kuona neon lights na kujaribu chakula cha mtaani kama sushi, ramen na tokayaki. Unapofikiri safari hiyo na hisi msisimiko mkubwa na shauku. Inanifanya nihisi kama nitajifunza mengi kupata amani ya ndani na kustaajabia jinsi ulimwengu unavyoweza kuwa mzuri na tofauti na kama andoto ambayo ingefaa kuwa kweli.

Unaposhambulia tatizo mimi huwa na mbinu yangu ambayo inafaa vizuri kwa mantiki, uchambuzi na ubunifu, hivi ndivyo ninavyofanya hatua kwa hatua, kuelewa tatizo vizuri kabisa, kwanza nauliza maswazi mengi, tatizo ni nini hasa, ni nani anayeadhirika, ni nini lilianza, ni dalili gani zinazazonekana, nauliza hadi nipate picha kamili bila kufanya dhana za haraka, kuvunja tatizo vipande vidogo, tatizo kubwa huwa linatisha, lakini likivunjwa vipande vidogo linakua rahisi, naandika vipenge vyote vinavyohusiana na kuyaweka kwa mpangilio wa umuhimu au mlolongo, kutafuta taarifa na mifano, huwa nakumbuka au natafuta ndani yangu kama nimewai kuwa na tatizo kama hilo hapo awali, au kuna suluisho gani zilizofanikiwa mahali pengine. Mara nyingi ata majibu bora yanatokana na kujifunza kutoka kwa wengine. Kufikiria suluhisho nyingi iwezekanavyo Sifungi akili yangu kwa jibu moja. Naandika chaguzi nyingi ata zile zinazaonekana za kichwa mwanzoni. Kwa sabu mara nyingi ubunifu mkuu hutoka pale unapofikiria tofauti. Kuchagua na kupima suluhisho bora katika katika chaguzi zote nachagua moja au mbili zinazonekana kuwa na uongezeko mkubwa kufanikiwa Kisha nafikiria itagarimu kiasi gani, itachukua muda gani, kuna hatari gani, je, inaweza kujaribiwa kwa kiwango kidogo kwanza Kwanza na hatua ndogo badala ya kujaribu kila kitu mara moja naanza na kitu kidogo na cha haraka kuona kama kitafanya kazi hii inaitwa pro-type au pilot. Inasaidia kurekebisha mapema kabla ya kujitolea sana. Kufuatilia na kurekebisha badala ya kuanza siachi tu naangalia matokeo kila mara na kujiuliza inafanya kazi. Kuna jipya gani nimejifunza ninahitaji kubadilisha nini. Mfano, kama kuna tatizo la wateja kulalamika kuhusu huduma pole pole, sitasema tu tuongeze wafanya kazi, itavunja, ni wapi, ya saa inachelewa, ni saa gani, ni idara gani, kisha nitatafuta data, itawapendekeza, majaribio madogo. Kama kuwabadilisha ratiba kwa wiki moja na kuangalia matokeo kwa ujumla nahisi kuwa tatizo ni fursa ya kujifunza na kuboresha sio adui huwa sifadhaiki sana badala yake naona kama changamoto ya kufurahisha.

Kukaribisha wafanyakazi wapya ni jambo muhimu sana. Kwa sababu siku ya kwanza inaweza kuamua jinsi watakavyoishi kuhusu kazi na timu. Hivi ndivyo navyopenda kufanya. Maandalizi kabla hawajafika. Huwa naandaa dawati au eneo lao la kazi liwe safi. Likiwa na vifaa vyote, kompyuta, kalamu, daftari na kitu kidogo cha kumkaribisha kama candy ya welcome to the team. Au kikombe chenye jina lao. Salamu ya joto siku ya kwanza. Timu yote inamkaribisha kwa tabasamu, kumsalimu kwa jina na hata kumfanyia makofi madogo au handshake. Inamfanya wahisi kuwa tarajiwa na kuhitajika. Kumuonyesha mahali namtembeza ofisini, hii ni kitchen, hii ni meeting room, hawa, ndiyo wenzako. Nakumtambulisha kwa kila mtu binafsi ili ajue majina na majukumu yao. Mlo au chai pamoja, huwa napanga lunch au coffee break ya timu siku ya kwanza au ya pili ili tuongee kwa urahisi bila shirikizo la kazi inasaidia kuwafanya wahisi kuwa sehemu ya familia, msaada wakutosha namuagiza badi au mwenzake kwa karibu amsaidie maswala madogo kwa wiki ya kwanza na kuwa na mkutano ya kila wiki kuona kama anaendelea vizuri Kwa ujumla lengo ni kufanya wahisi kuwa wanakaribishwa, wanadhaminiwa na salama kuanzia siku ya kwanza inawasaidia kujisikia nyumbani haraka na kutoa baridi zao zaidi.

Mwenye biashara bora zaidi kwa maoni yangu ni Elon Musk namwona kuwa mfano bora ubunifu wa ujasiri katika biashara Kwa nini nampenda? Anachanganya sayansi teknolojia na maono makubwa ya kuwafaa binadamu amefanikiwa kuwafikiria malengo makubwa kama kutoa magari ya umeme Tesla na kutafuta maisha kwenye sayari zingine space na sasa ata AI kama kupitia kufika January 2026 yeye ndiye mtu tajiri zaidi duniani thamani ya 627 billion na hii inatokana na jitihadi zake za kufikiria mambo yasiowezekana kujifikia Kitu cha ajabu alichofanya ni kutumia gari lake la Tesla Roadster kwenye anga na roketi ya Space Namo 2018 gari hilo bado linazunguka karibu na jua na muziki wa David Bowie ukicheza Hii ilikuwa ishara ya jinsi anavyeweza kuchanganya biashara na uchunguzi wa anga na iliwafikia mia milioni ya watu kuhamasisha kuhusu nafasi nachojifunza kutoka kwake ni kuwa na maono makubwa kutoogopa kushindwa na kujaribu kila wakati. Hata wakati kampuni zake zilikuwa karibu kufilisika, alidumisha imani na kutoa bidii zaidi. Hii inakumbusha kuwa mafanikio yanahitaji uvumilivu na ubunifu. Kuhusu jinsi anavyofanya biashara nahisi kuwa ni ya kustahajabisha na chenye kuhamasisha. Anachukua hatari kubwa anafikiria kuhusu mustakabari wa binadamu kama wakoloni kwenye mars au ai salama. Na anabadilisha viwanda vizima vile inafaa zaidi katika ulimwenguni wa leo ambao mabadiko yanahitaji haraka.

Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya mkate mpya ulioweka oveni ile yenye chungu kidogo wakaranga joto na tamu inayotoka wakati mkate unapochoka moto na mavuke ukipanda. Ni harufu ya chakula hasa iliyotoka mkate au chapati moto. Au ata vyazi vilivyokaa vizuri inafanana na maisha ya kila siku lakini yenye furaha ndogo. Nahisi harufu hii mara nyingi asubui wakati wa kiamshakinywa au wakati wa wikedi wakati familia inajiandaa kupika Pia katika maduka ya mkate madogo ambapo harufu inajaza hewa inanikumbusha kumbukumbu za utotoni wa kawaida kama mama au bibi wakipika chapati au mkate nyumbani na kila mtu anakusanyika mezani ni harufu ya nyumbani upendo na starehe Ukipata harufu hiyo nahisi furaha na amani kubwa inafanya moyo uongezee kasi kidogo kwa hamu na inanikupa hisia ya furaha rahisi na ya karibu Harufu zingine napenda pia ni breeze ya bahari yenye chumvi na uhuru au harufu ya udongo wakati wa mvua baada ya ukame Lakini mkate ndio mfalme.

Kwa kusoma habari mtandaoni napenda vianzo mbali mbali ilinipate picha kamili na yenye usawa. Kutoka kimataifa adi za kikanda na za kiswahili. Hivi ndivyo baadhi ya tofauti nazopenda zaidi. BBC News inatoa habari za kimataifa na za kiafrika kwa undani na usawa mkubwa sehemu ya kiswahili ni bora kwa habari za Tanzania, Kenya na Afrika mashariki Reuters habari za moja kwa moja hasa uchumi siasa kimataifa bila upendeleo mkubwa Associated Press chanzo cha habari safi na cha kutegemea nachotumiwa na viombo vingi vya habari duniani mwanainchi na habari reo. Kwa habari za Tanzania za kila siku siasa, mchezo na uchumi voa Swahili habari za kimataifa na Afrika kwa kiswahili hasa za wakenya na Tanzania Pia napenda Al Jazeera kwa maoni tofauti na wakati mwingine CNN au The New York time kwa undani zaidi. Napenda kusoma kutoka vianzo vyingi ili kuepuka upendeleo Kila chanzo kina nguvu yake, inafaa zaidi katika 2026 ambapo habari ni zinabadilika haraka.

Sipendi sana mfumo wa usalama wa vidole. Fingerprint scanner. Kwa nini ni kwamba ingawa unaonekana rahisi na waharaka? Sio salama kila wakati. Watafiti wameonyesha kuwa baadhi ya scanners hasa zile za zamani au za bay raisi zinaweza kudanganywa kwa raisi kwa kutumia vidole bandia au atapicha Pia kama vidole viyako vimechafuliwa vika katika au vikiwa na maji inakuwa vigumu kufungua kifaa Napenda zaidi mfumo mwingine kama pini yenye namba nyingi password ngumu au face rec recognition kama face ID ambayo inatumia 3D scanning na inakua salama zaidi na raisi wakati mwingine Hata hivyo kwa simu nyingi za kisasa kama Samsung a Google Pixel Mnamo 2026 zile za ultrasonic au ni display fingerprint bado zinatumika na zimeboreshwa sana na wengi wanazipenda kwa rahisi pia kwenye laptop kama windows hello inafaa lakini bado inamapungufu yake kwa ujumla napendelea usalama unaochanganya mambo mengi multifactor authentication badala ya videole pekee.

Ndiyo napenda sana kutumia mitandao ya kijamii na nifaa kwa sababu ninaweza kwasiliana na watu kote duniani kujifunza mambo mapya na kushiriki mawazo ya kufraisha Sa niko active sana kwenye X zamani Twitter huko ndipo nyumbani kwangu na napenda kusoma post, kujibu maswala na kuona mambo ya natokea live. Pia huwa naona mingi kwenye Instagram picture na story nzuri, Facebook kwa marafiki na groups na TikTok video fupi za kufraisha na za ubunifu Kwa ujumla, mitandao hii inafaa kuwa kuona icons na kwenye simu kila siku na nifanya niisi kuwa karibu na ulimunguni wote.